Kumbu kumbu nzuri za shule ambazo napenda kukumbuka ni zile za marafiki na wakati tulipo shirikiana kwenye miradi na michezo. Nilifurahia sana mashindano ya michezo ya shule. Asa zile za timu. Sababu zilitufundisha kushirikiana kuaminiana. Pia nikikumbuka walimu walio kuwa na motisha wakuchukua muda kuelezea kwa urahisi mambo magumu. Walinifanya nipende kujifunza zaidi. Kuna pia kumbukumbu za kucheka na marafiki kwenye mapumziko na chakula cha mchana. Ambazo mara nyingi zinakuwa kumbukumbu za furaha zisizo sahaulika. Kila moja ya kumbukumbu hizi inanikumbusha wakati wa ukuwaji kujifunza na furaha ya kuwa na jamii ya shule.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa uhuru zaidi ya kupanga muda wangu na mazingira yangu. Ninaweza kuunda nafasi ya kazi inayofaa, ikiwa na utulivu, mwanga mzuri na viti vya kustarehe, ambayo si rahisi kupata mahali pa kazi la kawaida. Pia kupunguza muda wa kusafiri kunanisaidia kuwa na muda zaidi wa familia, kupumzika au kufanya mambo binafsi. Hata hivyo napanga vizuri ili kuhakikisha kazi inafanywa kwa ufanisi kwa sababu kufanya kazi nyumbani kunaweza pia kuleta changamoto za kutolenga ikiwa hatutaweka mipaka.

Ninapanga kuoanisha kazi na maisha kibinafsi kwa kuweka mipaka wazi, na kupanga ratiba ya kila siku. Kwa mfano, ninaweka muda maalum wa kuanza na kumaliza kazi, ili nisilete shinikizo la kazi nyumbani. Pia napanga muda wa kupumzika, kutumia na familia, kufanya mazoezi au kufuata hobi zangu. Kwa hivyo, siwezi kuwacha maisha yangu ya kibinafsi likiadhiriwa na kazi. Kujua vipaumbele vyangu ni muhimu, na mara zote napima ni lini ni muhimu kuendelea na kazi, na ni lini muhimu kupumzika.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana. Kuna utulivu na amani kubwa unapokuwa chini ya anga ya usiku ukiangalia, nyota zinazong'aa. Ni wakati mzuri wa kutafakari, kupumzika na kushugulikia mawazo ambayo yamejaa siku nzima. Pia kuangalia nyota, kunafundisha kuhusu ukubwa na uzuri wa ulimwengu. Na kunanipa hisia za kushangaza kwamba kuna mengi zaidi ya maisha ya kila siku. Wakati mwingine pia napenda kutumia darubini kidogo kuona sayari na muundo wa nyota kwa karibu.

Ndiyo napenda kuwe kwa maji ya moto kwa sababu kuna nifanya nijisikie vizuri na kupumzika hasa baada ya siku ndefu au yenye kazi nyingi. Maji ya moto hunisaidia kupunguza stress na uchovu wa misuli. Na pia kunifanya nijisikie safi na rahisi. Wakati mwngine napenda kutumia muda huu kufikiria au kupanga mawazo yangu. Kwa hivyo, siyo tu usafi, bali ni wakati wa utulivu pia kwa kweli, kuwa kwa maji ya moto ni moja wapo ya njia zinazo penda za kujituza na kupata faraja.

Mchezo wangu ninaoupenda zaidi katika olimpiki, ni mbio za riadha, hasa mbio za masafa marefu. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha uvumilivu, nidhamu, na nguvu za akili ya mwanariadha. Ni mchezo unaohitaji maandalizi makubwa na kujitolea kwa kiwango cha juu. Nakumbuka sana nikifurahia kutazama mbio za olimpiki, hasa pale wanariadha wa Afrika mashariki wanaposhindana. Inanitia fahari kuona wakipeperusha bendera zao. Miongoni mwa wanariadha ninaowapenda, ni Eliud Kipchoge, kwa sababu ya unyenyekevu wake na bidii yake.

Ndiyo, siku hizi watu wengi hununua vitu kwa kutumia simu, na ni jambo linalorahisisha maisha sana. Kupitia programu za tovuti za ununuzi mtandaoni, unaweza kununua nguo, vifaa vya nyumbani, chakula au hata kulipa huduma bila kutoka nje. Simu huokoa muda na gharama za usafiri, na pia huruhusu kulinganisha bei kwa urahisi.

Napendelea chakula chenye ladha ya kati hadi kali kidogo. Napenda vyakula vilivyo pikwa kwa viungo vya asili kama vitunguu, tangawizi, pilipili hoho, pilipili kiasi, kwa sababu huongeza harufu na ladha bila kuzidi. Pia napenda chakula chenye ladha ya chumvi ilio sawa. Si nyingi sana. Wakati mwingine hufuraia chakula chenye ladha tamu kidogo. Hasaa matunda na vitafunwa. Kwa ujumla napenda chakula chenye mchanganyiko mzuri wa ladha. Kinachofuraisha lakini pia kuwa na afya.

Napenda sana juisi ya matunda asilia, haswa juisi ya machungwa au maembe, kwa sababu ni tamu kwa asili na pia inaafya. Pia hufurahia soda baridi mara chache, hasa wakati wa joto kali. Wakati mwingine napenda maji baridi yenye limau, kwa sababu hunipa burudani na hunifanya nijisikie fresh. Kwa ujumla, napendelea vinywaji vya baridi, vinavyoburudisha lakini visivyo na sukari nyingi.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa yangu kwa sababu hunifanya nijisikie ni kama niko nyumbani. Kwanza napenda utulivu wa mtaa hasa wakati wa asubuhi na jioni. Hakuna kelele nyingi, jambo linalonisaidia kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Pia napenda watu wa mtaani, wengi wao ni wakarimu na wanapendana. Ni rahisi kusalimiana, kusaidia na kujisikia sehemu ya jamii. Kitu kingine ninachokipenda ni upatikanaji wa huduma muhimu kama maduka vituo vya usafiri na sehemu za kununua chakula. Hii hunirahisishia maisha ya kila siku. Pia kuna maeneo ya wazi ambapo watoto hucheza na watu wazima, hukutana kuzungumza.

Ninapo furaha kuwa nyumbani napenda kufanya mambo yanayonipa amani na kunifuraisha. Mara nyingi hupumzika kwa kusikiliza muziki ninaupenda au kutazama filamu au kipindi kifupi. Wakati mwingine napenda kusoma kitabu au kuvinjari mtandaoni nikijifunza kitu kipya. Pia hufuraia kupika au kunywa chai nikiwa nimekaa kwa utulivu. Kuwa nyumbani hunifanya nijisikie huru, salama, kupumzika, kabisa baada ya shuguli za siku.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo wa video, haswa ni napokuwa na muda wa kupumzika. Michezo ya video hunisaidia kupunguza mzongo wa mawazo baada ya siku ndefu na hunipa burudani ya kipeke. Napenda michezo inayoitaji fikra na mikakati, sababu hunifanya nitumia akili na kufanya maamuzi kwa haraka. Pia kuna michezo ya adventure na sporti ninayo furahia kwa sababu huleta msisimiko na ushindani mzuri. Kucheza michezo ya video hupia hunisaidia kuboresha ujuzi kama umakini, uvumilivu na kufanya kazi kwa timu. Hasa michezo ya mitandaoni, wakati mwingine hucheza na marafiki, jambo linalo, ongeza furaha na mawasiliano. Hata hivyo napenda kueka mipaka ili michezo isihadiri majukumu mengine muhimu kama kazi au masomo.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho wa sanaa mara kadhaa na huwa ni uzoefu wa kuvutia sana. Kila mara ninapo hudhuria napata nafasi ya kuona jinsi wasanii wanavyoeleza mawazo, hisia na uzoefu wao kupitia michoro, sanamu au picha. Maonyesho ya sanaa hunifanya nifikirie kwa kina na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Pia hupenda kujifunza hadithi zilizo nyuma ya kazi za sanaa na mbinu zilizotumika. Zaidi ya yote, mazingira ya maonyesho huwa tulivu na yanayochochea, ubunifu, jambo linalonipa motisha na msukumo mpya katika maisha ya kila siku.

Napenda kucheza mchezo wa soka kuliko mchezo mingine. Soka hunipa furaha kwa sababu ni mchezo wa ushirikiano, kasi na mbinu. Ninapocheza najifunza kufanya maamuzi haraka na kushirikiana vizuri na wachezaji wenzangu. Pia hunisaidia kuboresha afya mwili kwa kuwa ni mazoezi mazuri. Mbali na kucheza napenda pia kutazama mechi za soka. Hasa ligi kubwa kama EPL na mashindano ya kimataifa. Soka hunileta karibu na marafiki, hunipunguzia msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na motisha.

Ningependa kutembelea Fort Jesus huko Mombasa kwa sababu ni mahali muhimu sana kihistoria nchini Kenya. Ngome hii ilijengwa na wareno katika karne ya kumi na sita na inaonyesha historia ya biashara, vita na muingiliano wa tamaduni tofauti katika ukanda wa pwani. Kutembelea Fort Jesus kungekuwa nafasi nzuri ya kujifunza kuhusu historia ukoloni na maisha ya watu wa zamani. Pia ningependa kuona usanifu wake wa kipeke na vitu vyake vya kale vilivyohifadhiwa humo. Ninaamini ziara hiyo ingenipa uwelewa mpana wa historia ya Kenya na umuhimu wake katika Afrika mashariki.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili unusu. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kuosha uso na kuomba kidogo ili kwanza siku kwa utulivu. Baadae nilifanya mazoezi mepesi kwa dakika chache ili kuwamsha mwili. Kwa chakula cha asubuhi nilikunywa chai ya maziwa na kula mkate na mayai. Nilipoanza siku yangu nilipanga mambo ya kufanya na kuangalia ujumbe muhimu. Asubui hii nilijisi mwenye nguvu, mtulivu na mwenye matumaini ya kuwa na siku yenye mafanikio.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kupumzisha akili, na mwili kidogo. Mara nyingi hunywa chai au kahawa huku nikizungumza na wenzangu ili kubadilisha mawazo na kucheka. Wakati mwingine hutumia mapumziko kusoma habari, kuangalia ujumbe kwenye simu, au kusikiliza muziki mfupi. Pia napenda kutembea kwa dakika chache ili kujinyoosha na kuondoa uchovu wa kukaa muda mrefu. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nirudi kazini nikiwa na umakini na motisha zaidi.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa nachukua muda wa kupumzika na kujitunza. Kwanza nakula chakula cha mchana, mara nyingi mlo rahisi lakini wenye lishe kama wali, mboga au maharagwe. Baada ya kula napenda kutembea kidogo ili kupumzisha akili na kusaidia mmemenyo wa chakula. Wakati mwingine hutumia muda huu kuzungumza na wenzangu au kuangalia ujumbe kwenye simu. Mapumziko ya mchana hunipa nafasi ya kurejesha nguvu, kupunguza uchovu na kuendelea na kazi ya mchana nikiwa na umakini zaidi.

Wakati wa mgogoro na mtu, mi hujaribu kwanza kutulia na kudhibiti hisia zangu. Naona ni muhimu kusikiliza upande wa mwenzangu bila kumkatiza ili kuelewa chanzo cha tatizo. Baada ya hapo, mi huhitaji kueleza mawazo na hisia zangu kwa heshima na kwa utulivu. Ikiwa hali ni ngumu, wakati mwingine mi huchukua muda wa kimya ila kila mmoja apunguze hasira. Lengo langu huwa ni kutafuta suluhisho la pamoja badala ya kushinda mabishano. Ninaamini mawasiliano mazuri na heshima husaidia kujenga uelewano na kurekebisha mahusiano.

Kila siku natumia matatu kama njia yangu kuu ya kusafiri. Matatu ni rahisi kupatikana na hunifikisha kazini kwa wakati mwingi bila gharama kubwa sana. Ingawa wakati mwingine huwa na msongamano wa watu au foleni barabarani bado ni njia ya usafiri inayofaa kwa safari za kila siku. Safari ya matatu hunipa nafasi ya kuona maisha ya kila siku ya watu. Na kusikiliza muziki au habari njiani. Wakati mwingine nikikosa matatu. Hutembea kwa umbali mfupi ili kufika ninakohitaji.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima. Huwa nasikiliza mawazo ya kila mtu na kuwafanya wajisikie kuwa wanadhaminiwa. Pia napenda kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mshiriki ili kila mmoja achangie kimakinifu. Ninahimiza kusaidiana badala ya kushindana na kusherehekea mafanikio pamoja. Wakati changamoto zinapotokea, huwahimiza wanatimu kujadili kwa utulivu na kutafuta sulisho kwa pamoja. Kwa kufanya hivyo, timu huwa na umoja, imani na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Wakati ni napo itaji msaada kazini, kwanza hutambuwa tatizo au jambo linalo ni tatiza. Bada ya hapo, humwomba msaada mfanyikazi mwenzangu au msimamizi kwa heshima na kwa uwazi. Huwa naeleza kwa kifupi ni nacho itaji ili apate kunielewa vizuri. Pia napenda kusikiliza ushauri na kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Ikiwezekana, huandika maelekezo au vidokezo ili nisirudie kosa hilo. Kuomba msaada hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuboresha ujuzi wangu kazini.

Napenda mikutano ya aina ya kijamii na ya kubadilishana mawazo. Mikutano hii huwa na mazingira rafiki na huru. Ambapo kila mtu anaweza kutoa maoni yake bila hofu. Huwa napenda pia mikutano ya kitaaluma inayolenga kuboresha ujuzi au kutatua matatizo kazini kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuongeza ufanisi wa timu. Zaidi ya yote napenda mikutano yenye malengo wazi na muda unao heshimiwa. Kwani hiyo inafanya mazungumzo kuwa na tija na kuondoa usumbufu. Mikutano ya aina hii hunifanya nijisikie kushirikishwa na kuwa na motisha zaidi.

Wakati wakufanya kazi na ushirikiano na wengine, huwanza kwa kuelewa majukumu na matarajio ya kila mshiriki. Huwa nasikiliza mawazo yao kwa makini na kushirikiana kutoa suluhisho la pamoja, badala ya kufanya kazi peke yangu. Pia hutoa msaada pale inapo onekana mtu anahitaji na kuhamasisha wengine kushirikiana bila kushindana. Tunapo kuwa na changamoto, hujadili kwa utulivu na kutafuta njia ya kuzitatua pamoja. Kwa kufanya hivyo, kazi inakuwa yonye tija zaidi, uhusiana undani ya timu, unaimarika. Na kila mshiriki anahisi dhamani yake.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kufanya shughuli ambazo unisaidia kujirekebisha baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Kwa kawaida, hutumia muda na familia au marafiki. Tukitembea pamoja au kuzungumza kuhu mambo mbali mbali. Pia napenda kufanya shughuli za burudani kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Wakati mwingine hufanya mazoezi au kwenda kwenye bustani ili kuboresha afya na kupata hewa safi. Wikendi pia mi muda mzuri wa kupanga mambo ya wiki ijayo na kupumzisha akili ili kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na motisha.

Ninafanya kazi katika teknolojia ya habari, hasaa katika programu na uandishi wa data. Nilichagua njia hii kwa sababu nakuwa na fursa ya kutumia akili yangu kutatua matatizo na kujifunza kila siku mambo mapia. Kile ninacho kipenda zaidi ni kuona matokeo ya kazi yangu yakiwasaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya. Changamoto kubwa ni wakati mwingine kubaini suluisho, na tatizo gumu au kushugulikia muda mfupi wa kazi nyingi. Ikiwa ngebadilisha kitu, ngependa kuwa na muda zaidi wa mafunzo na ubunifu. Ili kuboresha ujuzi wangu kuongeza tija kazini.

Ubunifu wangu hujitokeza hasa ninapo panga kaz, kuwasiliana na wengine au kutafuta suluhisho mbadala pale mambo yanapokuwa magumu. Pia napenda kujifunza kutoka kwa watu wengine na mazingira yanayo nizunguka. Jambo linalo nipa mawazo mapya. Ingawa si kila wakati ninafanya kazi za kisanaa. Naamini ubunifu hauishi kwenye sanaa peke. Bali pia katika fikra, maamuzi na namna tunavyo kabiliana na changamoto za kila siku.